Mimi nashiriki katika miradi ya mazingira na pia mimi ni mwanachama hai wa kikundi cha mtaa wetu kinacho hamasisha usafi na upandaji wa miti. Kila mwisho wa mwezi tunakutana kufanya usafi wa mazingira na kuwakikisha mitaro yetu haijazibwa na taka. Tunasisitiza sana kilimo cha mjini na bustani wa kijamii. Wewe je, unapata mda wa kushiriki katika shughuli za kijamii hapo unapoishi, au maisha hako mengi ya mejiikita zaidi kazi za nyumbani.

Nafanya kazi ushirikano na wengine kwa kubadilisha na mawazo napenda sana kukaa mezani na timu yangu kila mmoja akileta mtazamo wake wakati mwingine wazo langu linaweza kuwa la kawaida lakini likichanganya na busara za mwenzangu linakua kitu cha ajabu. Ushirikano unasaidia kuona mambo ambayo nisingeweza kuona peke yangu.

Ninachofanya ili kujiandaa kwa mkutano ni kuelewa agenda, kufanya utafiti, kujianda kiakili na kimwili kama vile mavazi na kinywaji, kujaribu vifaa, kuaanda kalamu na karatasi, mwisho huo najikumbusha kuwa kusikiliza ni muhimu kuliko kuongea, nataka kuingia kwenye mkutano ni kiwa na akili wazi ili nishirikiane na wenzangu vizuri.

Shudhuli yangu ya kupendeza ni ubunifu wa jikoni napenda kuchukuwa viungo mbali mbali labda mboga mboga fish na kile kuku wa kienyeji kisha nienze kuvichanganya na ile mdalasini na iliki niliyoipata sokoni harufu inayotoka jikoni ni tiba tosha kwa akili yangu shughuli hii yanipa usawa kati ya kazi na maisha ya kijamii inanikumbusha kuwa maisha ni matamu na ya napasa kushirikiwa na wengine.

Nasherehekea sikukuu kwa kula chakula cha pamoja kuzima simu muziki na hadithi na zawadi ndogo siku kuu kwangu huisha kwa kutenga mudu wa pekee yangu usiku kutafakari baraka nilizopata na kuwashukuru wale wote waliofanya siku yangu kuwa nzuri kwa hiyo.